Habari, ninapo jiandaa kwa mkutano, huwa sifanyitu maandalizi ya kiufundi, na jiandaa kiakili, kihisia na kimkakati. Kwangu, mkutano nizaidi ya kukutana na watu. Ninafasi ya kuwasilisha maono, kusikiliza kwa makini, na kujenga uhusiano wa kitaaluma. Kwa hiyo, maandalizi yangu huanza kabla hata sijafika kwenye ukumbi au kuingia kwenye kiunganishi cha mtandaoni. Kwanza kabisa, ninaangalia madhumuni ya mkutano. Je, ni mkutano wakupanga kazi, wakutatua changamoto, wakujenga ushirikiano mpya, kujua lengo kuna nisaidia kupanga mawazo yangu. Ninajiuliza, ninataka kutoka na nini, na ninataka wengine watoke na nini. Hii inanisaidia kuweka mwelekeo wa mazungumzo. Kisha, ninachambua washiriki. Nina jaribu kuelewa ni nani atakuwepo, majukumu yao na matarajio yao. Ikiwa ni mkutano na mteja, ninatazama historia ya mawasiliano yetu. Ikiwa ni timu ya ndani, ninakumbuka majukumu ya kila mtu na changamoto walizo kumbana nazo. Hii ina nisaidia kuwasiliana kwa heshima na uwelewa. Baada ya hapo, ninajiandana nyaraka au taarifa muhimu. Ikiwa kuna ripoti, takwimu au hati za kujadili, ninazipitia mapema, ninazipanga kwa mpangilio unaoeleweka, na mara nyingine huandika vidokezo vya haraka ili nisisahau, hoja muhimu. Hii inanisaidia kuwasilisha kwa ufasa ha na kuonyesha kuwa ninadhamini muda wa wengine. Kihisia, ninajitayarisha kwa utulivu. Kabla ya mkutano, huwa napumua kwa kina. Na mara nyingine husikiliza muziki wa kutuliza au kufanya mazoezi mepesi. Hii inanisaidia kuondoa msongo wa mawazo na kuingia kwenye mkutano nikiwa na mtazamo chanya. Najua kwamba hali yangu ya kihisia inaathiri jinsi ninavyo wasiliana kwa hiyo na ipa kipa umbele. Kima umbile, ninajiandaa kwa muonekano mpya. Ikiwa ni mkutano wa ana kwa ana, ninahakikisha mavazi yangu ya naendana na mazingira ya kitaaluma. Ikiwa ni mkutano wa mtandaoni, ninakagua kamera, taa na sauti. Ninapenda kuwasilisha taswira ya mtu aliye makini, anaye heshimu na fasi ya wengine. Wakati wa mkutano, ninazingatia nidhamu ya mawasiliano, nasikiliza kwa makini, siingili mwingine, na ninatoa hoja ze nye uzito. Ninapenda kutumia lugha ya heshma na kuonyesha uthibitisho wakile ninachosema kwa mifano au takwimu. Pia, ninahakikisha kuwa ninatoa nafasi kwa wengine kuchangia mawasiliano ya mkutano ni ya pande zote. Baada ya mkutano, maandalizi yangu hayaishi hapo. Ninapenda kufanya tathmini fupi. Je, nilitimiza lengo langu. Je, kuna kitu kilihitaji kufafanuliwa zaidi. Pia, ninatuma ujumbe wa shukran au mukhtasari wa mazungumzo ikiwa inahitajika. Hii huimarisha uhusiano wa kitaaluma na kuonyesha uwajibikaji. Kwa hivyo, ninapo jiandaa kwa mkutano, ninajiandaa kwa kina. Situ kwa kile nitakacho sema, bali kwa jinsi nitakavyo sema. Jinsi nitakavyo sikiliza na jinsi nitakavyo wakilisha maadili yangu. Maandalizi haya ya menisaidia kujenga uwaminifu kuwasilisha kwa ufanisi na kuendelea kukua katika mazingira ya kitaaluma. Asante.

Habari wapendwa wasikilizaji. Jee unapenda kuandika au kuongea. Kwengu napenda vyote viwili. Kuandika na kuongea lakini kila kimoja kina ni hudumia kwa njia tofauti. Kuandika ni nafasi yangu ya kutafakari kupanga mawazo na kuwasiliana kwa kina. Kuongea kwa upande muingine ni njia ya kuungana moja kwa moja na watu kuonyesha hisia na kujenga uhusiano wa papo hapo. Kwa hivyo, siwezi kuchagua moja kwa moja. Napenda kuandika kwa utulivu na kuongea kwa uhaye. Ninapokuwa na mawazo mazito kama vile kutafakari kuhusu kitambulisho wangu. Changamoto za maisha au malengo ya mudamrefu. Uandika, kalamu au kibodi unisaidia kuchambua hisia zangu. Kueka muktatha na kuunda sentensi zenye maana. Kuandika kunanipa nafasi ya kuhusahihisha, kufikiria upia na kuwasilisha kwa usahihi. Ni kama kutengeneza ramani ya ndani ya nafsi yangu. Lakini ninapokuwa katika mazingira ya kijamii au kitaluma. Kuongea hunipa nguvu ya kuwasiliana kwa haraka na kwa atari ya moja kwa moja. Ninapoongea sauti yangu huonyesha hisiya zangu. Furaha, huzuni, msisimko au hata mashaka. Kuongea unisaidia kujenga usiano wakaribu. Hasa ninapo kuwa na watu ninao waishimu au ninapo wasilisha hoja zangu kwa ujasiri. Kuna nyakati ambapo kuandika unisaidia kujianda kwa kuongea. Kwa mfano, kabla ya mkutano au mahojiano, huandika vidokezo viangu. Nikiweka hoja kwa mpangilio, hii unisaidia kuongea kwa ufasaha bila kusahau kilicho muhimu. Pia, ninapojifunza luga mpia kama kifaransa au kiebrania kuandika maneno maapia na badaye kujaribu kuyatamka. Hii ujenga daraja kati ya mandishi na mazungumzo. Kihisia, kuandika hunipa utulivu. Ni kama mazoezi ya kiakili, yeneonisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Ninapokuwa na hisia nzito, kama vile kuchanganyikiwa, huzuni, au hata msisimko mkubyo. Huandika na mara nyingi baada ya kurasa chache huisi nafuu kuongea kwa upande mwingine unipa msisimko. Ninapo ungea na mtu ninaemuamini huisi kuunganishwa, kueleweka na kuthaminiwa. Katika mazungumzo na mazingira ya kitaaluma napenda kuandika barua rasmi, ripoti na mandiko ya kitaaluma. Lakini ninapo wasilisha hoja, kutowa mafunzo, au kushiriki katika majadiliano kuongea hunipa nafasi ya kuonyesha ujuzi wangu kwa uhai. Kwa hiyo vyote viwili ni muhimu katika safari yangu wa kitaluma na kibinafsi. Kwa hivyo, jibu langu ni kwamba napenda kuandika na kuongea. Kuandika huniseidia kujenga msingi wa fikra zangu na kuongea huniseidia kueneza nguvu ya fikra zangu. Hizo kwa wengine vyote vina nijenga, vina niimarisha na vina nisaidia kuwa mtu mwenye mwelekeo kuelewa na uwezo wa kuwasiliana kwa kina na kwa uhaye. Asanteni.